Kazi gani unayo ithamini zaidi? Kazi ninayo ithamini zaidi ni walimu. Kwa sababu ni rahisi, wala kwa sababu inalipa zaidi, bali kwa sababu inagusa mizizi ya maisha ya mwanadamu. Walimu ni kazi inayo beba matumaini ya jamii, ndoto za watoto na mustakabali wa taifazima. Ukiitazama kwa kina, utuona kuwa, Mwalimu si mtu wakusimama mbele ya darasatu, nimlezi wa akili, muongoza madili, mshauri wa maisha na mara nyingi, mzazi wapili. Kwa binadamu wengi, kazi ni njia ya kupata riziki, lakini kwa mwalimu kweli, mwalimu ni wito wa moyo. Ni kazi inayokuita uwamke kila subuhi ukiwa na thamira ya kumsaidia mtu mwingine kuwa bora kuliko jana. Kuna siku ambazo msharaha hauonekani kulingana na juhudi Kuna changamoto za mazingira wanafunzi wagumu kuna changamoto za mifumo isio rafiki Lakini bado mwalimu anarudi darasani Kwanini kwa sababu ndani yake kuna imani kuwa elimu hubadilisha maisha kazi nyingi zina matokeo yasio onekana moja kwa moja Lakini uwalimu unaathari ya moja kwa moja kwa mwanadamu. Mwalimu anaweza kuona macho ya mwanafunzi ya kifunguka anapoelewa dhanangumu. Anaweza kuwa na mabadiliko ya tabia, kujiamini, kukikua na ndoto zikianza kuchukua umbo. Kuna furaha ya kipekee unapomsikia mtu mzima akisema. Mwalimu wangu walinifanya ni amini naweza. Iyo ni thwawabu ambayo pesa haiwezi kununua. Jamii ni kama mti. Mizizi yake ni watoto. Ukiwa na walimu bora, unakua na mizizi imara. Walimu haujengi mwanafunzi mmoja tu bali unathiri familia, jami na taifa kwa ujumla. Mwalimu anayefundisha uwadilifu leo. Anapunguza rushwa kesho. Mwalimu anayeimiza kufikiria kwa kina leo Anazalisha wavumbuzi wa kesho Hii ndiyo sababu walimu ni kazi ya kim kakati kwamaendeleo ya binadamu binadamu uishi kwa uhusiano walimu wana uhusiano wakipekee wa kihisia Mwalimu anashudia furaa za wanafunzi wake hofu zao kushindwa kwao na ushindi wao Wakati mwingine mwalimu ndiye mtu wa kwanza kugundua kuwa, mtoto anashida nyumbani, anakipaji chakipekee au anapitia msongo wa mawazo. Katika nyakati hizo, mwalimu anakuwa nguzo ya kihemko, simfanya kazi tu. Mwalimu hufanya binadamu abakie mnyenyekevu. Kila darasa lina maswali mapya, kila kizazi kina mitazamo mipya. Mwalimu nzuri hujifunza kila siku kutoka kwa vitabu, kutoka kwa wanafunzi na kutoka kwa maisha yenyewe. Hii huifanya kazi hii kuwa hai na yenye maana kwa sababu binadamu hukua ana pojifunza. Walimu haumwachi mtu akisimama unamlazimisha kukua. Kazi zenye thamani huwa ni uzito. Walimu unachanga moto nyingi. Rasilimalihaba, mzigo wa kazi, presha ya matokeo na wakati mwingine ukosefu wa kuthaminiwa. Lakini changamoto hizi ndizo zinazofanya, kazi hii iwe ya maana zaidi. Binadamu huona fahari anapushinda ugumu kwa azili ya wengine. Mwalimu anaevumilia leo, anajenga kesho ya mtu mwingine. Binadamu anahamu ya kuwacha alama duniani. Walimu huwacha alama katika akili na miyo ya watu. Majengo ya naweza kubumoka teknolojia kubadilika lakini mafunzo ya walimu hubaki. Kauli moja ya kuitiya moyo inaweza kubadilisha mwelekewa wa maisha ya mtu. Nidhamu ilio fundishwa mapema inaweza kumuokowa mtu na maamuzi mabaya miaka mingi baadaye. Sio walimu wote, upata shukrani, walizo stahili, lakini kuna heshima ya kimya kimya inayokuja baadae, wanafunzi wanapofanikiwa, wanapokuwa madaktari, wahandisi, wasanii au viongozi.

Chakula gani cha jadi unachopenda? Chakula cha jadi ninachokipenda zaidi ni ugali unaoliwa pamoja na mboga za kienyeji na maziwa mala au mboga za asili zilizopikwa taratibu. Sikipendi tu kwa ladha yake bali kwa maana ya kina kibinadamu inayobeba kumbukumbu mshikamano afya na utambulisho. Chakula hiki si chakula cha kushibisha tumbo pekee ni lugha ya maisha ladha ina kumbukumbu ugali wa moto unaotolewa kwenye sinia harufu ya mboga zilizo chemshwa au kukaangwa kwa vitungu na nyanya na kikombe cha mala baridi vyote hivyo hurejesha mawazo nyumbani ni kumbukumbu za kukaa karibu na moto wa jikoni kusikia hadithi za wazee na kuona mikono ya mama au nyanya ikifanya kazi bila haraka. Chakula hiki hunikumbusha usalama na upendo. Vitu ambavyo binadamu hutamani zaidi. Kwa macho ya juu juu, ugali na mboga ni chakula rahisi. Lakini kwa mtazamo wa binadamu, huu urahisi una hekima. Hakuna mapambo mengi, hakuna viungo vya kupita kiasi. Kila kitu kiko sawa. Ugali unakupa nguvu, mboga zinakuimarisha mwili na mala husaidia mmeng'enyo. Ni chakula kilicho undwa na uzoefu wa vizazi. Watu waliishi karibu na ardhi. Walisikiliza miili yao na walijifunza nini kina wafaa. Binadamu anapukua hutambua kuwa afya si bahati. Ni maamuzi ya kila siku. Chakula cha jadi ninachokipenda kina afya ilio fichwa ndani ya utamaduni, mboga za kienyeji zina virutubisho vingi. Ugali wa mahindi au ulezi ni nishati safi na mala ni probiotiki ya asili. Hiki ni chakula kilichokuwepo kabla ya majina ya kitaalamu. Lakini kilijua kazi yake, kinaniambia kuwa hekima ya asili mara nyingi hututangulia sayansi Kwa mchazamo wa binadamu, chakula ni daraja la uhusiano ugali haupikiwi mtu mmoja, hupikwa kwa familia au jamii kula kutoka sinia moja, hugawana mboga na maziwa, kuna fundisha heshima, subira na usawa, hakuna mtu aliye juu ya mwingine mezani Hapo ndipo binadamu hujifunza kuwa, sehemu ya kitu kikubwa kuliko yeye mwenyewe. Kuna thamani kubwa katika chakula kinachohusisha kazi ya mikono. Kuchekesha mahindi, kuchuma mboga shambani, kuchanganya mala. Haya yote ni mazoezi ya utu. Binadamu anapofanya kazi hii anahusiana na chakula chake. Anakijua alikotoka. Hakimezi tu ana kiheshimu. Hiu hunifundisha kuwajibika kutothamini kupita kiasi na kutambua juhudi za wengine. Chakula cha jadi ninachokipenda ni kitambulisho. Katika dunia inayobadilika haraka, chakula hiki hunishikilia chini. Hunikumbusha mimi ni nani na nimetoka wapi? Binadamu bila mizizi hupotea kirahisi. Kula chakula cha jadi ni kusema kimya kimya ninakumbuka. Ni kuenzi lugha ya babu na nyanya zangu bila maneno kula vyakula vinavyo chosha kwa sababu vinategemea msisimko wa mda mfupi Lakini ugali na mboga hazichoki kila siku zina ladha ile ile ya kuaminika Kwa mtazamo wa binadamu hii ni faraja maisha yana mabadiliko mengi kuwa na kitu thabiti mezani ni baraka ni chakula kinacho kukubali hata ukiwa umechoka au huna mengi ya kusema Chakula cha jadi ninachokipenda kinafundisha maelewano na mazingira mboga za kienyeji hukua, kwa mvua na jua, si kwa kemikali nyingi mahindi ulezi au mtama hutegemea misimu Hiu humfanya binadamu awe na subira na heshima kwa asil Unajifunza kusubiri, kuhifadhi na kutokula zaidi ya ulivyo hitaji katika dunia ya chakula cha haraka, chakula cha jadi kinasema punguza mwendo kupika ugali kunahitaji muda kwa.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku mazoezi ya kila siku si jambo la mwili tu kwangu mbali ni mazungumzo ya ndani kati ya mwili akili na roho Ndio muda ninaoutumia kujisikia hai kujirudisha katika mwili wangu na kujikumbusha kuwa najijali Sifanyi mazoezi kwa sababu ya shinikizo la muonekano bali kwa sababu binadamu anahitaji kusonga ili asiwe mzito ndani na nje. Aina ya mazoezi ninayofanya mazoezi ninayofanya ni mchanganyiko wa yale rahisi lakini yenye maana. Si lazima yawe magumu sana ili yawe ya tamani. Ninapendelea mazoezi ya yanayonifanya nahisi mwili mzima unafanya kazi. Sisi ya mumoja tu. Kwa kawaida huchanganya. Kutembea kwa mwendo wa haraka, mazoezi ya kunyoosha mwili, mazoezi ya kutumia uzito wa mwili kama squats, push-ups, wakati mwingine mazoezi ya kupumua na utulivu, yani yoga. Haya yote kwa pamoja hunipa uwiano, guvu, punyumbufu na utulivu wa akili. Ya pili kukimbia jimu au michezo. Kwa mtazamo wangu, sipendi kujifungia katika chaguo moja kutembea na kukimbia taratibu hili, ndilo zoezi ninapolirudia sana. Kukimbia kunanipa uhuru wa mawazo. Kila hatua ni kama kuwacha wazo zito nyuma yangu. Si lazima nikimbie kwa kasi muhimu ni kusonga mbele. Gym ninaiona kama zana, si lengo. Mazoezi ya jimu hunisaidia kujenga nguvu na nidhamu, lakini si kila siku kwa sababu sipendi mwili wangu ujisikie kama uko kazini muda wote. Michezo kama mpira au mchezo wote wa kijamii ninaipenda kwa sababu, inanikumbusha kucheza si kushindana, inanirudisha kwenye furaha ya utoto, kicheko na uhusiano na watu. Kwa kifupi, nachagua zoezi kulingana na hali ya moyo wangu, si ratiba ngumu masaa ninayofanya mazoezi kwa wiki. Kwa wiki, nafanya mazoezi takribani masaa nne hadi sita. Haya hayaji kwa siku moja, yanagawanywa pole pole. Siku nyingi dakika 30 hadi 45. Siku chache zoezi fupi la dakika 15 hadi 20. Hasaa kunyoosha au kutembea. Kwa mtazamo wangu, uendelevu ni muhimu kuliko ukali. Ni bora kufanya kidogo mara kwa mara kuliko kufanya sana, alafu kuwacha kabisa. Ya nne ni wakati ninaopenda kufanya mazoezi Wakati ninaopenda zaidi ni asubui. Asubui akili bado iko tulivu. Dunia haijaanza kelele zaidi. Mwili uko tayari kupokea mwelekeo wa siku. Mazoezi ya asubui hunipa msingi mzuri wa siku. Ni kama kusema kwa mwili wangu na kuwaana, tunaanza siku pamoja Wakati mwingine, jioni pia ni mzuri. Hasa kama siku imekuwa nzito. Mazoezi ya jioni hunisaidia kuachilia msongo wa mawazo, hasira au uchovu uliokusanyika. Ya tano ni hisia zangu baada ya mazoezi Hapa ndipo mazoezi yanayo, yanapopata maana ya kweli ya kibinadamu Baada ya mazoezi ninahisi mwanga ndani ya mwili kama mzigo umeondoka, akili inakua safi, mawazo yanapangwa bila kulazimishwa najieshimu zaidi kwa sababu nimejitunza. Kuna utulivu ndani, wa ndani, hata kama mwili umechoka. Hisia ya nmefanya kitu kizuri kwa ajili yangu Wakati mwingine baada ya mazoezi nahisi furaha ya kimia kimia, si kelele, si shangwe, bali amani. Ya sita ni mazoezi kama tiba ya akili Kwa mtazamo wangu mazoezi ni tiba isiyo na maneno Kuna siku akili ya imejaa Lakini mazoezi hunisaidia bila kuuliza maswali napokimbia au kutembea mawazo Yanajipanga yenyewe hisia ambazo zilikuwa nzito zinakuwa nyepesi mazoezi hunifundisha subira nidhamu laini Sikiliza mwe kukubali mipaka yangu bila kujihukumu Jambo moja muhimu sana najifunza kusikiliza mwili wangu.

Mchezo gani ungependa kujaribu? Mchezo ambao ningependa sana kujaribu ni kupanda miamba. Hasa ile ya kisasa inayofanywa kwenye kuta maalum na pia siku moja kujaribu ile ya asili milimani. Nitakueleza kwa kina sababu zinazonifanya niupende, matarajio yangu, hofu zangu na kile ninachohisi mchezo huu ungenifundisha. Kwa nini ningependa kujaribu mchezo huu, kwanza kabisa kupanda miamba kunavutia kwa sababu si mchezo wa nguvu pekee, bali ni mchezo wa akili, mwili na nidhamu ya ndani. Sio kama michezo mingine ambayo lengo ni kushinda mtu mwingine moja kwa moja. Hapa unapambana zaidi na wewe mwenyewe, hofu zako, mipaka yako na uwezo wako wa kujiamini. Hilo peke yake hunifanya niuone kama mchezo wa kipekee sana. Kila ninapoona picture au video za watu wakipanda miamba. Huwa nashangazwa na utulivu wao wakiwa juu kabisa. Bado wanaonekana makini, wakifikiri hatua inayofuata. Huwa ni ustadi ninao, ninaotamani kuujenga. Uwezo wa kubaki, mtulivu hata ukiwa kwenye hali yenye shinikizo. Kitu kinachonivutia zaidi ni jinsi mwili mzima unavyohusika mikono, miguu, mgongo, tumbo Kila sehemu ina kazi Lakini zaidi ya hapo akili inafanya kazi kubwa kupanga, kutabiri na kufanya maamuzi ya raga Lakini ujiulize nishike wapi Niweke mguu wapi Nikipoteza nguvu hapa Nitafanya nini Pia napenda ukweli kwamba hakuna njia moja sahihi ya kupanda watu wawili wanaweza kupanda ukuta moja kwa mitindo tofauti kabisa Hii inanifundisha kuwa maisha pia hayana njia moja sahihi kila mtu ana safari yake Siwezi kujifanya kuwa sina hofu hofu kubwa ningekuwa nayo ni urefu katika kufika juu na kuangalia chini kunaweza kuleta mshtuko wa akili Lakini sehemu ya mvuto wa mchezo huo ni kushinda hofu hiyo taratibu, siyo kwa kuruka bila kufikiri. Bali kwa kujiamini, kutumia vifaa vya usalama na kuchukua hatua moja kwa wakati. Changamoto nyingine ni uchovu wa mwili. Kupanda miamba kunahitaji nguvu na ustahimilivu. Najua ningeanza polepole, labda ningeshindwa mara nyingi, lakini hilo si jambo mbaya. Kushindwa ni sehemu ya kujifunza, kila kushindwa kungekuwa somo la jinsi ya kuboresha mbinu au kujiandaa vyema zaidi kupanda miamba hunifundisha mambo mengi yanayo vuka mipaka ya mchezo mwenyewe Kwanza hunifundisha subira, huwezi kukimbilia juu, lazima uchukue muda wako Pili, hunifundisha kujiamini, unapokuwa juu, lazima uamini mikono yako, miguu yako, na maamuzi yako Pia hunifundisha kukubali msaada. Mara nyingi kuna mwalimu au mshirika anayekuhakikishia usalama. Hii hunikumbusha kuwa hata katika maisha. Si lazima nifanye kila kitu peke yangu. Kuomba msaada si udhaifu bali ni hekima. Ninaamini baada ya kupanda mara ya kwanza Hata kama nitafika katikati tu ya ukuta, nitahisi furaha na fahari ya ndani Sio kwa sababu nimefika juu Bali kwa sababu nimejaribu kitu kipya na kukabiliana na hofu yangu hisia ya kushinda nafsi yako ni tamu kuliko kushinda mtu mwingine Pia nadhani ningehisi uhuru wa kipekee kuwa juu, ukiegemea nguvu zako mwenyewe Kuna hisia ya kujitegemea na uhuru wa kiakili. Hisia hiyo hunifanya nitake kujaribu tena na tena. Kwa sasa, huenda sijaweza kujaribu mara moja kwa sababu ya vikwazo kama muda, gharama au upatikanaji wa maeneo ya mazoezi. Lakini hilo halifanyi ndoto hiyo kufa naamini kuwa mchazo mzuri, hauhitaji kufanywa leo. Muhimu ni kuuheshimu na kuupangia na nafasi sahihi maishani. Ndoto yangu ni siku moja kujaribu kupanda mwamba wa asili. Labda milima, nikiwa nimejifunza vya kutosha kwenye kuta za mazoezi. Si kwa ajili ya kupiga picha au kujionyesha, bali kwa ajili.

Je umewai kuenda maonyesho ya sanaa? Diyo nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa na nitazungumza kabisa. Nitakupeleka polepole katika uzoefu huu kuanzia maandalizi nilivyojisikia nikiingia nilichokiona hadi namna ulivyoacha alama moyoni mwangu. Mara ya kwanza kusikia kuhusu maonyesho ya sanaa. Nakumbuka mara ya kwanza niliposikia kuhusu maonyesho ya sanaa ilikuwa kupitia rafiki aliyesema haya si maonyesho ya kawaida ni mahali pa kuona mawazo ya watu. Maneno hayo yalinifanya nifikirie. Nilikuwa nimezoea sanaa kama michoro ya kawaida, mapambo ya nyumba, picha za ukuta. Lakini sikuwahi kufikiria sanaa kama lugha ya ndani ya binadamu. Ndipo nikachukua uamuzi wa kuenda. Siku ya kuenda maonyesho, nilijikuta nikichagua mavazi rahisi. Nikijiandaa kiakili kuwa wazi. Nikijiambia nisihukumu haraka. Nilijua siendi kufurahia tu bali kujifunza na kuhisi. Nilipoingia ndani ya ukumbi wa maonyesho kulikwa na utulivu wa kipekea. Sauti zilikuwa za chini. Watu walitembea pole pole. Kila mtu alionekana kufikiri. Kulikwa na harufu ya rangi, mbao na wakati mwingine chuma. Nilihisi kama nimeingia katika akili za watu wengine. Kulikwa na sanaa ya aina nyingi. Michoro michoro mingine haikuwa mizuri kwa macho Lakini ilikuwa nzito kwa hisia Kulikuwa na rangi nzito, mistari isiosawa na nyuso zisizokamilika nilijifunza hapo kuwa sanaa si lazima iwe nzuri Lakini iwe ya kweli Niliona pia vinyango na sanamu, sanamu zingine zilikuwa za mbao zilikuwa na nyufa, zilionekana hazijakamilika Lakini nilipoangalia karibu niliona historia, maumivu, uvumilivu. Nilihisi kama kila sanamu ilikuwa kimya, kinachopiga kelele. Niliona pia sanaa ya kisasa. Kuna sanaa nilio simama mbele yake nikajiuliza. Hii inamaana gani. Lakini baadaye nikatambua huenda si lazima nielewe. Ni hisi tu. Hapo nilijifunza kuwa sanaa si mtihani ni mazungumzo. Chini ya kila kazi kulikuwa na maelezo jina la msanii. Chanzo cha wazo. Ujumbe aliotaka kufikisha. Niliposoma mara nyingi nilishangaa. Kazi niliodhani ni rahisi ilikuwa na historia nzito. Msanii alikuwa anaeleza mateso, mapenzi au mapambano ya ndani. Hapo niligundua kuwa kila sanaa nikipande cha maisha ya mtu. Katika baadhi ya maonyesho, wasanii wenyewe walikuwepo. Nilizungumza nao na nikagundua wengine walikuwa waoga wengine walikuwa wazi sana na kimya lakini kwenye kina Nilipouliza swali kwa nini ulitumia rangi hii Jibu halikuwa la kitaalamu sana bali hivyo ndivyo nilivyo hisi siku hili Hapo niliiheshimu sana sanaa ya saba, jinsi sanaa ilinifanya nijitazame mwenyewe, nilipoendelea, kuangalia sanaa, nilianza kujiona ndani ya kazi fulani. Hofu zangu, matumaini yangu, na niliona maswali yangu. Sanaa ilinifanya ni tafakari maisha yangu, si kazi za wengine tu. Kulikwa na watu aina zote, wanafunzi, wazee, wasanii, watazamaji wa kawaida. Kila mtu alikuwa na namna yake ya kutazama sanaa. Wengine walikaa muda mrefu mbele ya kazi moja. Wengine walipita haraka. Wengine walibisha na kimya kimya. Hii ilinifundisha kuwa. Kila mtu huona dunia kwa macho yake mwenyewe. Nilipotoka nje ukum. Nilikuwa kimya. Nilijisikia mzito kiakili. Lakini pia nilikuwa mwepesi moyoni. Sanaa ilikuwa imenitikisa. Si kwa kelele bali kwa ukweli Maonyesho ya sanaa yalinifundisha kuangalia kwa kina.

Kifaa gani cha teknolojia huwezi kuhishi pasipo Swali hili ni lakina sana kwa sababu linakuza utegemezi wa teknolojia maisha ya kila siku, kazi, mahusiano na hata utambulisho wa binadamu wa kisasa kama mimi binadamu wa leo nikijiuliza kwa dhati kifaa kimoja cha teknolojia ambacho kingekuwa kigumu sana kuishi bila nisimu janja si kwa sababu ya anasa, bali kwa sababu imekuwa sehemu ya msingi ya maisha yangu ya kila siku Kwanza kabisa, simu janja ni njia yangu kuu ya kuwasiliana na watu Kupitia simu na wasikia familia yangu na wasiliana na marafiki na fatuatilia kazi na masomo na napata taarifa muhimu bila simu, ningejitenga kijamii, ningepoteza mawasiliona ya haraka na ningekuwa nyuma katika mambo mengi. Katika dunia ya leo, mawasiliona ya haraka si hiari, ni hitaji. Simu yangu si kifaa cha kupiga simutu. Ni ofisi yangu, daftari langu, kalenda yangu, kumbu kumbu yangu, ata kazi yangu. Naitumia kutuma na kupokea baru wa pepe, kusoma nyaraka, kupanga ratiba, kufanya utafiti wa haraka. Kwa wakati mwingine, mambo muhimu ya kazi huanzia na kuishi kwenye simu. Kupitia simu najua kinachoendelea duniani, ninasoma habari. Najifunza vitu mpya. Napata majibu ya haraka. Bila simu, ninge tegemea watu wengine. Ningekuwa nyuma kimaendeleo na ningepata taarifa kwa kuchelewa. Simu imenipa nguvu na maarifa mfukoni. Kama mtu anaye jitahidi kukua, simu inasaidia kusoma makala, kuangalia video za kielimu, kujifunza ujuzi mpya na kupanua mtazamo wa maisha. Kwa watu wengi leo, simu ndiyo chuo cha bei nafuu. Simu inarahisisha mambo mengi, kulipa bili, kutuma pesa, kuagiza huduma, kupata usafiri, kufuatilia ramani. Bila simu mambayo ambayo huchukua dakika chache ingekuwa magumu na ya pole pole sana. Simu yangu ni kamera, albamu ya picha, na hifadhi ya kumbu kumbu. Ninanasa matukio muhimu nyuso za watu ninao wapenda safari na nyakati zisizo rudiwa kupoteza simu ni kama kupoteza sehemu ya histori yangu binafsi Baada ya siku refu Ninasikiliza mziki Natazama video, ninasoma, ninacheza michezo midogo bure deni hiyo ilisaidia kupunguza msongo wa mawazo kupumzisha akili, kujirudisha sawa, si anasa ni usawa wa akili Kupitia mitandao ya kijamii, nawaona marafiki walioko mbali Nafuatilia maisha ya familia na shiriki mawazo na najisikia kuwa sehemu ya jamii Ingawa kuna madhara yake, simu husaidia kudumisha uhusiano Kuna mkweli, simu pia inachangamoto inaweza kulevya, inaweza kupoteza muda, na inaweza kupunguza mazungumzo ya ana kwa ana. Ndio maana ninajifunza kuweka mipaka, kuzima mara nyingine na kuitumia kwa kusudi simazoe. Teknolojia inapaswa kunitumikia, sio kunitawala. Kimaisha, binadamu waliishi kabla ya simu, lakini katika dunia ya leo ingekuwa vigumu pole pole na ya ingekuwa ya kujitenga simu imeunganisha sana na mfumo wa maisha ya kisasa simu ime nifundisha kuwa maarifa ni nguvu mawasiliano ni muhimu muda ni rasili mali lakini pia ime nikumbusha kuwa mapumziko ni muhimu maisha halisi yapo inje ya screen Kwa kifupi na.

Chakula gani unachopenda zaidi? Chakula ninachopenda zaidi ni ugali na samaki wakupikwa kwa njia ya kitamaduni. Kila kipande cha chakula, kinaki historia na ladha yake ambayo haiwezi kulingiza chakula kingine. Nimeanza kuipenda mara ya kwanza nilipo ona familia yangu ikitengeneza ugali nyumbani. Ugali ni mchele wa unga wa mahindi au mchele wa mtama ulio upikwa kwa maji hadi kuwa laini na laini sana. Ladha yake ni nyepesi lakini ni msingi kamili kwa vyakula vingine. Kila wakati ninapokula ugali, napenda kuanzia kwa kuchukua kidogo kwenye sahani na kuliunganisha na samaki wa kupikwa vizuri. Samaki huyu huwa amepikwa na mafuta kidogo, lakini hauna harufu ya kupita kiasi, huonekana kuwa na uwiyano mzuri wa ladha. Wakati napika kidogo na ugali na kuingiza samaki, ladha zinabunguka kwa pamoja kwenye ulimi wangu na kila kipande kinaongeza furaha ya kula. Mchakato wakula pia ni sehemu ya furaha, ninapenda kuanza kwa kuipika chakula vizuri na kuangalia rangi yake, kisha harufu yake inavutia hisia zangu. Wakati nikipiga ugali kwenye samaki, mara nyingi napata furaha ndogo ya kuridhika. Hisia ya kuwa na chakula kilichopikwa kwa upendo. Nizaidi ya kula ni hisia ya utamaduni na familia. Kwa kweli, ladha ya chakula hiki inanikumbusha nyumbani. Likinilatea kumbukumbu za familia na wakati wapamoja, hasasherehe na mikusanyiko ya familia. Chakula hiki pia kina niletea hisia ya utulivu. Ni rahisi lakini kina nguvu ya kuleta furaha na kuridhika. Ladha yake haina changamoto nyingi lakini yenye msukumo mkubwa wakifikra na hisia. Kila mara ni napokula ugali na samaki Ninapata hisia ya shukrani kwa chakula kwa wale walio tengeneza chakula na kwa maisha yenyewe. Nikifikiria chakula hiki sasa na jisikia hamu ya kurudia kila kipande. Kujaribu mchanganyiko mpya na kuangalia jinsi ladha zinavyo kuchana vizuri. Kwa kweli chakula hiki siyo tu kwamba kinaniridhisha kimwili. Bali pia kinaniridhisha kiakili na kihisia. Kila kipande cha chakula ni hadithi. Historia ya utamaduni. Furaha ya familia na mshikamano wa kijamii. Hii ndiyo sababu chakula hiki kiko kwenye kilele cha mapenzi yangu, hata ikiwa najaribu vyakula vipya au vyakisasa. Ladha na hisia zinazo tokana na ugali na samaki wa kitamaduni ni ngumu kuzipingia. Kila mara ni napokila na pata furaha ndogo ya kusherehekea maisha, kushukuru kwa chakula na kumbuka thaamani ya familia na urithi wa kitamaduni. Ikiwa, bado tukona zaidi ya dakika mbili, naweza kuandalia simulizi hii ikiwa na maelezo ya zaidi. Jinsi ni navyopika ugali, jinsi samaki anavyopikwa harufu zinazo jionea jikoni. Sawisi ya kipande cha ugali kipunguza kwenye samaki na hisia za kila kipande kinapuingiza kinywani. Ni, ivyo ni tatamatia. Nitatamatishia hapo kwa sasa.

Unapendelea shati au tishati? Kwa upande wangu, napendelea shati kulikoti shati. Ingawa kila mmoja, anafaida zake. Shati lina muundo maalum ambao linaonekana rasmi zaidi. Na linaweza kutumika katika hali nyingi tofauti. Napenda, jinsi shati linavyoweza kuonyesha mtindo wa mtu, kwa njia ya rangi, muundo na vifaa vilivyo tumika. Kwa mfano, shati la buluu nyepesi linaweza kuonyesha utulivu na hathi kitoko ya hishima. Huku shati ya rangi angavu likionyesha ujasiri na mtu ambaye anatua kuthamini mtindo wake. Siku hizi, napenda shati ambalo linaweza kubadilika kulingana na hali kwa mfano. Linaweza kuwa na mikono mirefu ya kuweza kufungwa. Wakati hali ni rasmi au mikono mifupi. Wakati hali ni ya kawaida zaidi. Napenda jinsi shati linavyonipa nafasi ya kuvaa, kipekee, bila kwaathiri urahisi wa harakati. Kwa upande mwingine, tishati ni rahisi na inafa sana. Katika hali, zisizo rasmi. Lakini mara nyingi napata kwamba. Tishati, haikithi matarajio yangu ya mtindo au hathi ya kuona. Pia, napenda jinsi shati linavyo hisi wakati. Linaiva vizuri. Nimejufunza jinsi rangi na muundo wake vinaweza kubadilisha hisia ya zangu. Shati lililopa kwa vizuri, safi na lenye muundo mzuri. Ninaweza kunifanya nijisikie kujiamini zaidi nikipenda rangi za bulu, nyeusi au ata nyeupe. Napata hisia za hishima, huru na mtindo wakipekee. Kila shati lina hadithi yake. Labda limekuza kutoka dukani maalum. Au limepewa zawadi na mtu maalum. Na hivyo linaongeza thamani ya kipekee kwa kila kitu ninayo valia. Wakati wa kuvaa shati, napenda jinsi linavyoweza kuendana na viatu, suruali na hata viatu vya kawaida. Shati linaweza kuwa na mikono mirefu au mifupi. Linaweza kuwa la kitamaduni au lakisasa. Na kila mchanganyiko linaweza kuunda mutindo mpya. Napenda jinsi shati linavyoweza kufungua njia ya mazungumzo. Mara nyingi watu wanapoona shati la rangi fulani au muundo wakipekee, wanataka kujua mahali lilipatikana au kwanini limechagua shati hilo. Hii ni njia nzuri ya kushirikiana na watu kupitia mtendo. Vile vile, napenda shati kwa sababu linahusiana na hisia za utaratibu na heshima. Linaonyesha umakini wangu katika maisha. Jinsi ninavyoweza kupanga na kuzingatia kila kitu. Lina nifanya nijisikie huru lakini pia nikiwa na mpangilio. Jambo ambalo linaongeza ujasiri wangu na thamani ya kipekee ya mtindo wa kila siku. Tishati mara nyingi ni rahisi sana na mara nyingine haina uwezo wakuonyesha mtu ambaye mimi ni. Haitha, napenda kwamba shati linaweza kupadilika kulingana na hali. Linaweza kuvaa shati rasmi kwenye mkutano au sherehe kisha kufungua kifunguo cha juu na kubadilisha suruali au viatu. Nikaunda mtindo wakawaida zaidi bila kuwacha urahisi. Shati lina uwezo wa kuunganisha urahisi wa hathi. Jambo ambalo ni nadra kufanikisha na tishati. Wakati nikifikiria shati sasa na jisikia furaha na kurithika. Kila shati nikitu chapekee. Kisicho na wazo moza. Na furahia kushugulikia shati kufunga vifungo, na kuhakikisha kwamba, Kila sehemu iko sawa na inaonekana vizuri. Hii ni sehemu ya kujitunza binafsi na kusherekea mtindo wangu. Kila shati ni kama sehemu ya hadithi yangu, Labda ni zawadi. Labda ni kununuliwa kwa mahitaji ya kazi, Labda ni sehemu ya kuunda mtindo wa kila siku. Nikifikiria tishati, Najua ni rahisi na ya haraka. Lakini napendelea shati kwa sababu linawe.

Unasafisha vifa vyako marangapi vifaa vyangu vyote iwe ni kompyuta simu au kompyuta ndogo ya kibinafsi vina umuhimu mkubwa katika maisha yangu ya kila siku Hivyo usafishaji wake ni jambo la lazima Kwa kawaida napanga ratiba ya mara kwa mara kuhakikisha Kila kifaa kiko katika halibora Kila mara ninapogundua kwamba programu au mfumo wa kifaa unahitaji usafishaji na panga mara ya kufanyia hivyo mara moja. Kwa mfano, simi yangu napasua kuangalia mara moja kwa wiki kama kuna sasisho za mfumu wa uende shaji. Na mara nyingine ya programu za kila siku pia zinapaswa kusasishwa. Napenda kusasisha vifavyangu situ kwa sababu inafanya kazi vizuri. Bali pia kwa sababu inasaidia usalamu. Vifavy sivyo sasishwa vina hatari ya mashumbulizi ya mtandao au programu zisizo salamu. Kwa hiyo, kila wakati inapaswa kuhakikisha kuwa mfumo wangu wa uwende shaji, programu na hata programu ndogo ndogo kama za burudani au kazi vimesasishwa hadi toleo la hivi karibuni. Hii inahusisha muda umakini na mara nyingine uvumilivu, hasa ikiwa vifa vyangu viko na usasishaji mkubwa wa data unachukua mdamrefu. Mara nyingine napasua kufanya usasishaji mkubwa wa vifavyangu mara katha kwa mwaka. Kwa mfano, kompyuta yangu kuu napanga usasishaji mkubwa kila robo mwaka ambapo situ mfumo wa uende shaji unasasishwa bali pia programu zote muhimu zinazopitiwa na kurekebishwa ili kuhakikisha zinaendana. Hii mara nyingi ni mchakato wa masaka dha kwani napenda kuhakikisha kila kitu kikosawa. Hakika, hakuna data inayo potea na kila programu inafanya kazi bila matatizo. Usasishaji huu mkubwa ni muhimu sana kwani unahakikisha vifaa vyangu. Vinafanya kazi kwa ufanisi, haraka na salama. Simu yangu mara nyingi napasua kuangalia marambili hadi tatu kwa mwezi ikiwa kuna sasisho ndogo za programu au matoleo madogo ya mfumo. Hii ni hatuwa ndogo lakini muhimu kwani maranyengi hutoa maboresho ya utendaji au kurekebisha matatizo madogo ambayo yanaweza kuathiri kazi zangu za kila siku. Mara nyingine ikiwa napata tarifa ya usasishaji muhimu, sina subira na pasua mara moja ili kuhakikisha kila kitu kipo salama na kinafanya kazi kama inavyo tarajiwa. Vile vile napenda kutumia usasishaji kama fursa ya kupanga na kusafisha vifavya. Kila wakati napasua kusasisha, napitia faili, programu, na data na kufuta kile ambacho haki itajiki. Hii inafanya vifa vyangu kuwa safi, haraka, na vina vyoweza kufanya kazi bila kikwazo. Ni mchakato wakuridhisha kwani kila baada ya mda na paswa kuwa na jinsi kifaa kina vyoweza kufanya kazi vizuri bila kusita bila matatizo na kwa kasi. Aitha napenda kuangalia kwamba vifaa vyangu vinasasisho lafamwea na programu za kimsingi maramoja kwa miezi michache. Hii ni kuhakikisha kuwa vifaa vina shirikiana vizuri na vifa viingine ni navyo tumia. Kama vile kadi ya mtandao kwa kimombo printer au vifavi ya nyumbani via smart. Kuna kuwa na vifavi sivyo kuwa sasishwa, minaweza kuleta usumbufu na hivyo napenda kuwa makini ilikuwepuka matatizo ya gafla. Usasisha jiwa vifaa vyangu siitu ni suala la kazi au usalama bali pia ni isia ya utunzaji na furaha kila mara na paswa kuwa na vifaa.

Je, unaweza kuishi siku moja bila teknolojia? Ndio, naweza kuishi siku moja bila teknolojia, lakini si kwa urahisi. Na si bila mabadiliko ya kina ya kihisia kimawazo na kimwili. Kwa mtazamo wangu, kuishi siku moja bila teknolojia ni jambo linalowezekana, lakini linahitaji dhamira ya makusudi. Teknolojia imengia sana katika maisha yetu ya kila siku. Kiasi kwamba mara nyingi hatuitambui tena kama kitu cha ziada. Imekuwa sehemu ya msingi ya maisha, simu, radio, televisheni, interneti, umeme, hata saa za kidigitali, vyote hivi vinaunda mazingira tunayo yaona kama ya kawaida. Siku ikianza bila teknolojia changamoto ya kwanza kabisa ni asubui. Kwa kawaida, mtu huamka kwa alamu ya siku, ya simu, bila teknolojia unalazimika kuamka saa ya kizamani au hata mwanga wa jua. Hii linaweza kuleta hisia ya kutokuwa na uhakika nimeamka saa ngapi nimechelewa. Binadamu wa kisasa amezoea kudhibiti muda wake kwa vifaa. Hivyo kukosa msaada huo, kunaleta wasiwasi wa awali. Baada ya kuamka, changamoto inayofuata ni mawasiliano. Bila simu huwezi kuangalia ujumbe, simu, baruapepe au mitandao wa kijamii, hapa ndipo binademu anaanza kugundua utegemezi wake wakihisia kwa teknolojia. Kuna hisia ya kukatika, kana kwamba umejitenga na dunia. Mwanzoni hali hii inaweza kusababisha wasiwasi, hofu ndogo au hata hamu ya kuchukua simu bila kufikiri Hii inaonyesha jinsi teknolojia imekuwa si tu chombo, bali pia chanzo cha faraja ya kisaikolojia Kadri siku inavyo endelea, changamoto za vitendo zinaanza kuonekana kupata taarifa inakuwa ngumu, huwezi kuangalia hali ya hewa, habari, ramani au ratiba binadamu analazimika kutumia kumbukumbu yake kuuliza watu anaokutana nao au kufanya maamuzi kwa kubahatisha Hii inaweza kuwa ya kuogopesha mwanzoni Lakini pia inaamsha uwezo wa zamani wa binadamu wa kufikiri Kumbu kumbu na kuwasiliana ana kwa ana Wakati wa mchana, bila teknolojia ya burudani kama simu, televisheni au muziki wa kidigitali, mtu analazimika kutafuta njia mbadala za kujifurahisha. Hapo ndipo shughuli rahisi lakini za kina zinapopata nafasi. Kusoma kitabu cha karatasi, kuandika, kutembea, kuzungumza na watu au hata kukaa kimya. Binadamu huanza kugundua kuwa akili yake inamawazo mengi ambayo kwa kawaida hufunikwa na kelele za kidigitali. Kimyaa kinakuwa kizito mwanzoni, lakini baadaye kinageuka kuwa chanzo cha utulivu. Kihisia, siku bila teknolojia inaweza kuwa na mabadili ko makubwa, mwanzoni kuna wasiwasi na upweke. Lakini kadri muda unavyopita, binadamu huanza kuhisi utulivu wa ndani. Hakuna arifa, hakuna ujumbe wa haraka, hakuna shinikizo la kujibu mara moja. Akili inapumua, ihisia zinakuwa wazi zaidi na mtu anaweza kujitafakari kwa kina. Maisha yake, malengo yake, na uhusiano wake na wengine. Kwa upande wa kijamii, siku bila teknolojia inamrudisha binadamu kwenye mawasiliano ya ana kwa ana. Mazungumzo yanakuwa marefu ya kina na yenye maana zaidi. Hakuna kuvurugwa na simu mezani. Macho yanakutana, sauti zinasikika kwa makini, na hisia za wengine zinaeleweka kwa urahisi. Binadamu wanakumbuka kwamba kabla ya teknolojia uhusiano wakijamii uliishi kwa nguvu kupitia uwepo wa moja kwa moja. Kimwili kuishi bila teknolojia pia kuna faida. Hakuna kukaa muda mrefu mbele ya skrini. Mwili unasogea zaidi.